Kitu ninachopenda zaidi kuhusu mtaa wangu ni ushirikiano uliopo Baina ya watu katika jamii katika mtaa yangu watu hushirikiana katika shughulli mingimingi na hivyo kuongeza uhusiano mwema kati ya wanajamii hili hueneza na husaidia jamii kuwa na amani na jamii na mtaa yangu kwa sehemu pazuri pa kuishi.

Ningependa kujifunza zaidi kuhusu lugha mpya Uwandishi wa ubunifu na science ya data hizi ni nyanja zinazotoa fursa za ubunifu na Fikiri wa kina na zinaeza kuboresha uwezo wa kunisaidia katika maswali mbali mbali kama vile kujua lugha mpya inaeza nisaidia Mwagana watu kutoka sehemu mbali mbali za dunia.